Ninangojanga barua pepe kwa mara kama kumi kwa siku kwani mimi zile mambo nafanya katika mtandao mingi huwa natumiwa kwenye barua pepe yangu na hivyo basi inakuwa juu sana kwa hivyo mara kumi hivi kwa siku ndio huwa nangoja barua pepe.